Mchana mara nyingi chakula ninachokula rahisi na chenye lishe. Kwa mfano mara nyingi huwa nakula wali na nyama au ugali na mboga za majani. Pamoja na baadhi ya protini kama samaki au kuku. Pia hujaribu kuongeza matunda.

Ninapenda aina ya keki ambayo ni tamu lakini sio nzito sana kama vile keki ya chocolate au keki ya vanilla yenye frosting nyepesi. Pia napenda zile zenye matunda ndani kwa sababu hutoa ladha nzuri na nyingine tofauti keki nzuri inapaswa kuwa na unyevunyevu.